Ninasherehekea mwaka mpya kwa njia tulivu na yenye maana huwa na chukua muda kutafakari mwaka uliopita kushukuru kwa niliofanikiwa na kuweka malengo mapya. Pia natumia muda na familia au marafiki kula chakula kizuri na wakati mwingine kuomba au kutamani mema kwa mwaka unaokuja.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hufurahishwa na ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni kupitia chakula. Hata hivyo, napenda kuanza taratibu nikijaribu kidogo kwanza ili nijue kama nakipenda kabla ya kukila kwa wengi.

Ndiyo, napenda musiki sana, lakini sipigi chombo cha musiki moja kwa moja. Hata hivyo, ninafuraia kujifunza kuhuzu fimbo mbalimbali kama gitaa, piano na ngoma na kusaidia wengine kujifunza au kuboresha ujuzi wao wa musiki. Muziki ni njia nzuri ya kujieleza na kupumzika.

Siku za mvua hupendelea shuguli tulivu, za ndani ya nyumba, uwa nasoma vitabu au makala, kutazama filamu au vipindi ni navyo vipenda na kusikiliza muziki. Wakati mwingine natumia muda kujifunza kitu kipya mtandaoni au kupanga malengo na kazi za baadae. Mvua uniba na fasi ya kupumzika na kutafakari.

Ninapumzika kwa njia rahisi na tulivu. Huwa nachukua muda wa kupumua kwa utulivu, kusikiliza musiki laini au kutembea kwa utulivu nikituliza mawazo. Pia napenda kujitenga kidogo na simu au mitandao ya kijamii kusoma au kulala mapema ili kuupa mwili na akili nafasi ya kurejesha nguvu.

Mandhari nzuri niliowai kuona ni machuweo ya jua ya napotua taratibu anga likiwa na rangi la machungwa, waridi na sambarau. Pia mandhari ya asili kama milima ilifofunikwa na ukungu wa asubui baari tulivu yenye mawimbi laini au mashamba ya kijani bada mvua unipaisia ya amani na uzuri wa dunia.

Inaweza kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya taarifa na uelewa wajumla. Kama kuelezea mifumo ya uongozi, historia au jinsi sera zinavyoadhiri jamii. Hata hivyo upendelea mazungumzo ya heshima na ya yasio na mivutano na si ya kushawishi au kubishana sana. Lengo ni kuelewa si kugombana.

Mara nyingi wikendi hupendeza kwa kuchanganya kupumzika na shughuli za kufurahisha. Huwa napumzika nikipumzika nikisoma au kutazama filamu. Lakini pia huenda nje kwa matembezi, michezo wa kawaida au kutumia muda na familia na marafiki. Wakati mwingine pia hutumia muda huo kupanga wiki ijayo au kujifunza kitu kipya.

Napenda kuchora na kupaka rangi hasa kama njia ya kujieleza na kupumzika. Kuchora hunisaidia kuachia mawazo na kupaka rangi hunipa utulivu. Silazima iwe kita alamu hata michoro rahisi au rangi za kufurahisha hunifanya nijisikie vizuri.

Mara nyingi wikendi upangwa kwa mchanganyiko wa kupumzika na shuguli za kufuraisha. Huwa napumzika asubuhi nikisoma vitabu au kutazama filamu kisha wakati mwingine natoka kwa matembezi au mchezo ya kawaida. Pia napenda kutumia muda na familia na marafiki na mara nyingine napanga wiki ijayo au kujifunza kitu kipya. Wikendi pia ni muda nzuri wa kutafakari na kurejesha ngufu.

Napendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi hufanya mazingira kuwa tulivu, rahisi kupumua na huruhusu kutumia nguo nzuri za tabia za kipekee. Pia ni rahisi kufanya shughuli za nje kama kutembea au michezo bila kuharibiwa na joto kali. Hata hivyo, sipendi baridi kali sana inayofanya maisha kuwa magumu.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni ya kusafiri na familia kwenda mashambani au mbugani. Tulicheka sana tukichunguza wanyama, michezo ya uchi, wa nyasi na kula chakula cha asili pamoja. Kila kitu kilikuwa rahisi na furaha ilikuwa kwa urahisi. Kumbukumbu hizi hunifanya naisikia furaha na amani kila ninapo zifikiria.

Nataka kufikia kazi yenye maana na hatharichanya ambapo nitatumia ujuzi wangu kutatua matatizo, kujifunza kila wakati na kusaidia watu au jamii kwanjia fulani. Pia ningependa kukua hatua kwa hatua hadi kufikia na fasi ya utaalamu au uongozi nikiwa na uiano mzuri kati ya kazi kujifunza na maisha binafsi.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifahamu kwanza kutambua maeneo ninayohitaji kuboresha, kisha kutafuta maoni kutoka kwa wenzangu au wasimalizi na ujifunza kupitia mafunzo, kusoma au kuuliza msaada, pia huekwa malengo madogo ya kuboresha na kufuatilia maendeleo yangu badala ya kujilaumu.

Kushirikiana na timu napenda kusungumza wazi na kusikiliza wengine ili kila mtu aelewe malengo na majukumu. Pia hujaribu najaribu kushirikiana kushirikiana mawazo kusaidia wenzangu wanapohitaji msaada na kuchangia suluhisho la pamoja la matatizo. Ni muhimu pia kuheshimu mitazamo tofauti na kushirikiana kwa heshima ili timu ifanikishe malengo yake.

Naifadhi faraga yangu mtandao ni kwanjia katha. Kwa mfano, siusishi tarifa binafsi kama anwani au namba ya simu kwenye mitandao ya kijami. Ninatumia nyue la thabithi na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Na napenda kuthibiti ni nani anaweza kuona machapisho yangu. Pia ninamakini na lingi au programo zizizo za kwa minika ilikuwe puka atari za mtandao ni.

Ndio ninanunua vitu kwa kutumia simu hasa pale inapokuwa rahisi na salama natumia programu au tovuti zinazoaminika kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kufanya malipo kwa njia salama. Hata hivyo nakuwa makini kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha mwuzaji ni halali kabla ya kununua.

Napenda kula mikahawa, midogo au maeneo tulivu yalio, safi na yenye chakula kizuri. Pia, napenda maeneo ya wazi kama kavesi au sehemu zenye mandhari nzuri. Haza nikiwa na marafiki au familia. Cha muhimu kwangu ni hii chakula kitamu, mazingira mazuri na huduma ya heshima.

Napenda kitabu cha kidagaa kimemwozea cha ken walibora ni cha kipeke kinachofundisha maadili na kuhamasisha Kinafuatilia maisha ya kijana kidagaa changamoto anazo kutana nazo na jinsi anavyojifunza kutokana na makosa na maamuzi yake Kitabu hiki pia kinaonyesha tamaduni na maisha ya watu wa kawaida katika jamii Huku kikikuza maswala ya maadili uongozi na familia ni hadithi inayo jumuisha burudani na mafundisho kwa wakati mmoja.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano mara nyingi hasa kwa kuwasiliana kwa uwazi na kueleweka vizuri video usaidia kueleza mawazo au maelezo kwa haraka kuliko mandishi pekee na pia huongeza uhusiano wakaribu katia ya watu kama kwa mkutano wakazi mafunzo au kusungumza na familia na marafiki walioko mbali.

Ninashughulikia makosa kazini kwa utaratibu na mtazamo wa kujifunza. Kwanza natambua kosa lilotokea na kuelewa sababu yake badala ya kujilaumu. Kisha naomba maelezo au msaada inapohitajika na kuweka hatua za kurekebisha tatizo. Pia najaribu kujifunza kutokana na kosa hilo ili kuepuka kurudia na kuboresha utendaji wangu kazini.

Napenda zaidi msimu wa masika hali ya hewa uwa yenye joto kidogo na mvua za mara kwa mara zinasofanya mandhari kuwa ya kijani na ya kuvutia ni muda nzuri wa kupumzika, kufanya matembezi ya nje na kufurahia uzuri wa asiri bila joto kali au baridi kali.

Napenda kinywaji najokipenda zaidi ni chai yenye harufu nzuri, hasa ilio na mazao madoko au fiungo kama tangawizi au mdalasini. Uniwezesha kupumzika, kuanza siku kwa nguvu na pia kuzungumza na marafiki au familioa kwa furaa. Wakati mungine pia napendelea maji savi ili nibaki na mwili wenye afya.

Ndiyo, nimeshawai kununuwa tikiti za tukio kama vile michezo, tamasha la musiki au maonyesha ya kitamaduni. Hii ufanyika kwanjia mtandao au maduka rasmi na mara zote na chukua, taadhari, kwa kikisha tikiti ni halali, kununuwa tikiti, kunafanya tukio liwe la kufuraisha, zaidi kwa kuwa tayari umepanga kuhuduria.

Kinachonipa motisha kazini ni mafanikiwa madogo na makubwa Niliayopata kama kumaliza kazi kwa ufanisi au kuona matokeo chanya ya juhudi zangu Pia maoni chanya na shukrani kutoka kwa wenzangu au wasimamizi unipa nguvu ya kuendelea malengo wazi, changamoto zinazowezekana kushugulikiwa na nafasi ya kujifunza kitu kipya pia uchangia motisha yangu kazini.

Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya shughuli zinazoniwezesha kupomzika na kutuliza mawazo. Kwa mfano, nafanya kusoma kidogo, kusikiliza musiki tulivu au kupanga mambo ya kesho. Pia najaribu kuepuka simu au mitandao ya kijamii ili akili ipate nafazi ya kupumzika na wakati mwingine huweka ratiba ya usingizi mzuri ili nimalizi siku kwa amani na utulivu.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya masika Wakati huu hali ya hewa huwa tulivu mvua hunyesha na kufanya mazingira kuwa ya kijani na yenye uhai. Napenda harufu ya ardhi baada ya mvua, baridi laini ya asubuhi, na uzuri wa asili unaoonekana kila mahali. Majira haya hunipa utulivu na motisha ya kufanya mambo kwa utaratibu.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba, kila changamoto ni fursa ya kujifunza, makosa na kushindwa si mwisho, bali ni muongozo wa kufanya vizuri zaidi siku zijazo, pia kuheshimu wengine na kusikiliza mawazo tofauti, kuna nisaidia kuishi kwa amani na kuunda uhusiano mzuri. Hii inanikumbusha kwamba uvumilivu, nidhamu na mtazamo chanya huleta matokeo bora maishani.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo ili kurejesha nguvu, hii naweza kuwa. Kula cha kula cha mchana kwa utulivu, kutembea kidogo, kusikiliza muziki, au hata kuchukua usingizi mfupi. Pia, najaribu kutumia muda huu kupanga kazi zilizobaki au kupumzika kisikolojia ili kuendelea kwa ufanizi mwishoni mwasiku.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja na mbio za mita mia nne, napenda kazi, ushindani, wahaki na kuona wanariadha wakijituma kufikia rekodi zao binafsi, riadha pia huonyesha nidhamu, mazoezi ya muda mrefu na nguvu ya akili, ndiyo maana hunipa msisimuko na motisha kila ninapotazama.

Napenda kusoma vitabu finavyo usiana na kujijua binafsi, motisha na mafundishwa maisha. Pia napenda vitabu fia hadithi za jamii, tamaduni na historia. Kwani vinafundisha kuhusu maisha ya watu wengine na kutanua mtasamo wangu. Mara nyingine na furaishwa na hadithi za kusisimua au za kuburudisha ambazo uniweka kwenye dunia nyingine kwa muda.

Napenda kuwasiliana na watu kwanjia ilio wazi ya eshima na kusikilizana huwa napendelea mazungumzo ya aina ana kwa ana au kwa simu pale inapowezekana kwa sababu unisaidia kuelewa isia na mtazamo wa mtu vizuri zaidi. Pia natumia mandishi au ujumbe mtandaoni kwa tarifa fupi nikihakikisha ujumbe wangu ni wazi na huna mkanganyiko.

Ninashugulikia muda wa muisho kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, nagawa kazi kubwa kuwa sehemu ndoko ili isiwe nzito kufanya kwa gafla. Kisha, naweka ratiba ya kasi na vipaombele ni kifuatilia maendeleo kila atua. Pia, natarajia changamoto, ujaribu kwanza mapema na ikiwa kuna tokea kuchelewa, naunda suluisho badala ya kuchanganyikiwa. Hii usaidia kumaliza kazi kwa wakati bila stress mingi.

Kasi ya ushirikiana na wengine ufanywa kwa kusungumza wazi, kusikiliza mawazo ya kila moja na kushirikiana kwa heshima. Napenda kuelewa malengo ya pamoja, kugawa majukumu kwa kila mtu ipasavyo na kusaidiana pale inapo itajika. Pia anajaribu kuchangia mawazo na suluisho badala ya kushikilia maamuzi pekee yangu. Ili timu ifani, kishe malengo kwa ufanisi.

Kipawa changu ni ujasiri na kujifunza na kuelewa mambo mapya haraka. Pamoja na uwezo wa kutoa maelezo kwa urahisi na kwa uwazi. Hii huniwezesha kushughulikia matatizo tofauti, kusaidia wengine kuelewa mambo magumu na kujitahidi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi katika mazingira mbali mbali. Pia nina kipawa cha kusikiliza na kutoa msaada wa mawazo jambo la linalosaidia katika ushirikiano na masungumzo ya kila siku.

Ndiyo, nimeshawai kushiriki mashindano ya kielimu na kijamii kama mashindano ya maswali darasani au shughuli za vikundi. Ushiriki huu ulinisaidia kujenga ujasiri, kujifunza kushinda, kwa heshima na kufanya kazi chini ya shinikizo. Hata kama sikushinda kila mara, nilipata uzoevi, uzoevu na mafunzo muhimu.

Timu ninayofuatilia zaidi ni timu ya taiva ya Kenya na pia timu maarufu ya soka kimataiva ya Asenali napenda kuangalia michezo yao kwa sababu ni kuvutia ina mashabiki wengi na hunifundisha mbinu mshikamano wa timu na utabidi wa wachezaji katika ushindani.

Ndio, napenda kuvaa vipuli, hasa vina vyofaa kwa hali ya hewa na ya nayoongeza starehe. Vipuli vinafaa kwa matembezi, michezo au shuguli za kila siku. Na uniwezesha kuwa na faraja na uhuru wa harakati. Pia baadhi ya vipuli vinaweza kuwa na mtindo mzuri unaongeza mfuto wa mavazi.

Napendelea kulala mapema kuliko kuamka na jua. Kulala mapema hunisaidia kupata usingizi wa kutosha kuamka nikiwa na nguvu na akili safi na kufanya shughuli za asubuhi kwa ufanisi. Hata hivyo napenda pia kuamka asubui na jua ikiwa ni wakati mzuri wa kutembea au kufurahia hali ya hewa na utulivu.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, utaratibu na wezo wa kushugulikia kazi kwa umakini. Pia ni nanguvu ya kusikiliza na kushirikina na wenzangu na kujifunza haraka pale inapoyitajika. Hii uniwezesha kukamilisha majikumu kwa ufanisi, kushugulikia changamoto na kusaidia timu kufanikisha malengo yake.

Kawaida nakunywa angalau kati ya glasi sita hadi nane za maji kila siku kulingana na shuguli na hali ya mwili. Maji hunisaidia kudumisha afya, kuondao uchofu na kufanya mwili kufanya kazi vizuri. Pia hufanya ngozi kuwa safi na husaidia mfumo wa mang'eo, mmng'enyo wa chakula kufanya kazi kwa ufanisi.

Kwa kawaida, naoga mara moja kwa siku, kawaida subuhi ili kuanza siku kwa usafi na nguvu. Wakati mwingine, ikiwa kuna shughuli za mwili au jotokali, naoga pia jioni au baada ya kufanya mazoezi. Kuoga kunisaidia kuwa msafi, kupumzika na kuondo uchovu wa mwili.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa taratibu na unafurahisha. Asubui huwa napenda kuanza kwa kueka maji savi na moto, kisha kuongeza chai au kahawa ya ubora, kulingana na ladha ninayopendelea. Baada ya kuchanganya vizuri, naweka kidogo sukari au fiungo kama tangawizi au mdalasini ikiwa napenda. Mwisho, napata muda wa kushikilia kikombe, kushikiliza musiki au kutafakari kabla kuanza kazi au shuguli usiku.

Inawatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza wanapofanya vizuri hata kwa mafanikio madogo pia na wasikiliza na kuwapa moyo wanapokutana na changamoto Badala ya kuwakatisha tamaa napenda kushirikiana nao kusaidiana pale nina poweza na kuonyesha mtazamo chanya ili wajisikie kuthaminiwa na kujiamini katika kazi au majukumu yao.

Aina ya keki ninayo ninayopenda saidi ni keki ya chokoleti yenye unyevu kidogo na ladha tamu. Pia napenda keki yenye matunda au fiungo kama vanila au mdalasini kwa sababu huniba ladha ya kipekee na mara nyingine inaongeza hisia ya afya kidogo. Keki nzuri pia hufurahisha macho na inafaa kushirikiana na familia au marafiki.

Ningependa kupata mafunzo ya nayohusiana na ujusi wa kiteknolojia, usimamishi wa miradi na mawasiliana bora kasini. Pia ningependa mafunzo ya kusuluhisha, migogoro, kufanya maamuzi kwa busara na mbinu za kuongeza ufanisi. Mafunzo haya huniwezesha kuboresha utendaji wangu, kushirikiana vizuri na wenzangu na kukua kitaalamu kwa muda mrefu.

Ndiyo na jiona kama mtu wa ubunifu napenda kufikiria mawazo mapya, kutafuta njia tofauti ya kutatua maratizo na kujieleza kupitia maneno, mipango au mawazo mapya. Ubunifu hunisaidia kuporesha kazi, kufanya mambo yawe ya kuvutia zaidi na kukabiliana na changamoto kwa mtazamo chanya.